Mimi hupenda sana kuchora kwa sababu kuchora ni rahisi sana Yaani naeza kusema kuchora ni kipawa changu ambacho huwa nakifanya vizuri sana Kwa hivyo na huwa napenda kuchora na pia kupaka rangi kwa michoro yangu bado huwa napenda Lakini zaidi ambacho napenda ni kuchora.

Jinsi ninavyo penda kuwasiliana na watu ni kwa njia ya simu au hua napenda kuwasilina na watu kwenye mtandao kuliko wakati ambapo tunakutana nao tunaongea ana kwa ana. Kwa sababu kwenye mtandao ni rahisi na hua situmi wakati mwingi kutafuta mtu au kwa kutembea masafa marefu ili niweza kuongea na mtu au kuwasiliana nae. Kwa hivyo njia rahisi ya kwangu kuongea na mwenzangu au watu wengine ni kutumia simu yangu.

Njia ya kwanza, huwa na jenga mausiano na wenzangu kuko mule kazini kwa kufanya kazi pamoja, yani katika ushirikiano. Kila ambacho mwenzangu hawezi au ambacho kimemlemea huwa na ingilia kati na kusaidia mahali ambapo naweza. Na pia tuna tunajadiliana na bado tuna tunapeana mawazo mbali mbali jinsi ya kufanya kazi. Na pia huwa na wasiliana nao kwa kukubali mawazo yao na pia kuyatilia maanani. Na wakati ambapo nimekosea na kubali makosa yangu na hibu tunapo tunaendelea vizuri kwenye kazini.

Tatizo linapotokea hu mule kazini, huwa nasuluhisha au nashambulia hilo tatizo kwa njia nyingi nyingi, kama vile, huwa nashambulia hili tatizo kwa labda kwa ambaye tumekwaruzana labda kwa na huwa naona ni vyema tuketi chini tuongee kama watu wazima ambao tunelewana, na pia huwa kama nitatizo la kazi, huwa tunaenda kwenye bosi, tunaongea naye, ili aweze kutupatia njia ambayo tunaweza kufuata ili tusiweze kufanya kitu ambacho hatujauliza.

Rafiki wangu wa karibu, tuliweza kutana tukiwa katika shule ya primary Yani tukiwa watoto wachanga. Tumelelewa pamoja tangu utotoni. Tumekua na urafiki ule wakaribu tangu utotoni. Na kukutana kwetu kulikua humo mle shuleni. Na kumbukumbu ninayo tukiwa watoto tulukuwa tunapenda kucheza pamoja. Adi wakati huu hu tunapenda tunapenda sana kuongelea vitu ambavyo zinaeza kutukuza kama wasichana na bado unatweka karibu pamoja sana Kwa sababu tuko na maoni au tuko na mawazo ambayo yanaowana Anapia ni kitu ambacho kinafanya awe rafiki wangu wa kweli ni kwa sababu tuna tuko na maoni au tuko na mawazo mamoja ambayo tuneza ku au malengo moja katika hii maisha. Yani mawazo yetu yanaowana. Uyu rafiki ni rafiki ambaye ni rafiki mzuri, ni rafiki ambaye naeza kumtegemea adi wakati wa shida anaeza kunisaidia. Na ni rafiki ambaye adi iwe nini naweza kumtetea liwe liwalo kwa sababu huyu rafiki ni rafiki ambaye ni muaminifu na pia mimi namuamini na tunasaidiana sana katika mengi.

Mimi hupenda sana kuvaa rinda, huwa napenda kuvaa rinda, na rinda si aina zote za rinda huwa navaa, bali navaa rinda ambazo zinakaa kama mwavuli. Aina zinakaa kama mwavuli, yaani huwa tunazita kwa lugha yetu ya sheng, huwa tunazita rinda ambazo nisiketa, yani ambazo huwa hazinibani, nguo ambazo zinaheshima, ambazo hazibani, na ambazo zinakaa kama mwavuli.

Uzoefu, uzoefu ambao nimeupata mara kwa mara ni uzoefu wa kutazama vipindi, vipindi yaani movies, vipindi vya kihindi na pia vipindi vya korea. Hii mazoea nimeweza kuyapata kwa sababu ya kuwa na strike kwenye chuo kikuu hivo. Kwa hivyo ni mejaribu kuacha huu uzoefu lakini umenishinda. Yani najipata wakati mwingi natumia kwenye simu kutazama vipindi vya wahindi na vipindi vya wakorea. Na pia inanipotezea muda mwingi sana kwa sababu sipati muda wakusoma. Na inapofika wakati wa mtihani huwanapata nahangaika sana.

Mara nyingi, mimi hupenda kucheza na mpenzi wangu ambaye niko naye wakati huu. Ambaye ni mtu ambaye namuamini, ni mtu ambaye tumekaa naye kwa muda mrefu, wa miaka miwili. Ni mtu ambaye nahisi naeza kuwa hadi mtoto mbele yake bila hadi kukejeliwa, bila hadi mtu kuniambia kitu chochote. Ni mtu ambaye nahisi vyema nikiwa karibu nyae na bado nafurahishwa sana nikiwa karibu naye. Na pia nikicheza naye kwa njia tofauti, njia ya utani nitaweza kucheza kwa njia ya kucheza na pillow, tunarushiana, tunachapana Yani ni raha sana kucheza naye.

Zoea nzuri ni lilo lijenga ni zoea la kwa amka asubuhi, asubuhi wa manane iliniweze kusoma na pia kwa sababu najua inapo kucha huwa na shindwa kusoma kwa sababu ya mambo mengi kama uzoevu ule mbaya wa kutazama vipindi vya wa korea. Kwa hivyo lazima ni amke asubuhi ili niweze kusoma ili kufikia wengine walipo katika masomo.

Mwenzangu anapolemewa ama anapohisi moyoni hayuko sawa, huwa naenda nyumbani mwao au naenda mahali ambapo wako ili kuwatembelea, ili kuwajulia hali, na pia kando na kuwatembelea huwa naleta kitu ambacho ni concrete yani ambacho watanikumbuka nacho kama zawabi. Ili angalau niweze kuatia moyo katika maisha, wakati ambapo wamepoteza tumaini kabisa na pia naweza kuwaongelesha kuwapa maneno ambayo yanayoweza kuwainua na bado kubadilisha mawazo yao.

Ili niweke afya nzuri, nimezuia vyakula aina tofauti, tofauti nimezuia vyakula kama nyama ambayo inaweza kuleta cancer, na pia nimezuia kutumia sukari nyingi katika mwili na nikachagua niweza kutumia asali asali kama sukari, na pia nimeweza kuenda katika njia ya afya kwa kutumia vyakula kama matunda mengi na mboga mingi kuliko vile ambavyo naweza kutumia kutumia chakula cha cabohydrates nyingi na nimeweza kupunguza pia kutumia mandazi au unga wa ngano ambao uko na gluteni ambao naweza kuleta magonjwa mengi kama cancer kwenye mwili.

Aliyenifundisha jambo muhimu ni mzazi wangu. Mzazi wangu hasa mama amenifunza kuwa msichana ambaye najitegemea maishani. Amenifunza kwa matendo yake kwa sababu yeye ni mwanamke ambaye hatangoja mume wake, yaani baba yangu ili aweze kuhisi kuwa amekamilika. Kwa sababu ni mtu ambaye amejituma maishani angalau kusaidia watoto wake wafike mahali ambapo yeye hakufika. Ni mwanamke ambaye amejituma kabisa katika maisha yake na hategemei kamwe baba ili kutulisha na ili kujilisha mwenyewe.

Ndiyo, mimi hupenda chakula, vyakula vitamu, huwa napenda chakula kitamu, hiki chakula kitamu mbacho ninancho penda ni vibanzi, au naweza penda chipsi, kwa sababu hivi vyakula vimetumbukizwa kwenye mafuta na bado, yani zina ladha mzuri, zina utamu mzuri, na si kwa vibanzi peke yake bali kuna vyakula vingine bado ninavipenda sana kama kama chakula mbacho kimepikuwa vizuri, kama ugali, ugali kwa kwa sukuma ambayo imekaangwa vizuri na kupikwa na mpishi hodari na pia vyakula kama mchele pilau yani vyakula ambavyo vimepikwa kwa ujuzi ambao uko katika hali ya juu zaidi.

Ninanjia nyingi ya kuhifadhi pesa, kwa mara nyingi huwa na hifadhi kwenye benki, labda pia naeza kuifadhi hizo hela kwenye mpesa app kwa mahali ambapo kuna itwa ziidi. Kwa sababu katika zihidi unaeza pata pesa zinaongezeka kwa kila mwezi, yaani unaeza kupata interest, na bado naeza kuhifathi pesa kwenye app ambayo inaitwa ndovu hapo unaeza kuinvest yaani naeza kupata hela za juu yaani kwa kuinvesti ama kwa kununua shares naeza kupata vitu ambazo niza juu na ni nzuri sana ni app mbayo ninzuri sana na inanipa inanipa interest ya juu sana.

Mimi hupenda chakula ambacho hakina mafuta mingi kwa sababu ni napo kula chakula chenye mafuta kama wakomfano mandazi uwe na ni kufanya tumbo yangu kuhisi imearibika Yani uwa na hisi tumbo uchungu na inaniletea matatizo mengi kwenye tumbo chakula kikiwa na mafuta.

Shughuli inayo ni pendenza mimi kwangu zaidi ni kuongea na watu ambao hawawezi kusikia wale viziwi. Huwa napenda sana katika kuzungumuza nao kwa sababu hiyo ni kitu ambacho nimejifunza kufanya. Na napenda sana. Inanifurahisha sana ni napoongea na hawa watu. Hadi naeza keti siku mzima ni kuzungumuza nao kwa lugha ambao wanaelewa.

La hasha, kwangu binafsi sijafanya yoga kwa sababu sina wakati na pia hua siyamini kuwa yoga ineza kusaidia mtu kupumzisha akili. Yani sina huu wakati hadi wakutafuta kama nini ambacho kineza kunipumzisha akili. Lakini kwa yoga hua sijapata mbona watu wanafanya yoga na mbona mbona ni ya muhimu sana.

Chakula cha kigeni ambacho nimejaribu ni chakula kimoja. Kimoja ambacho kimenea sana ya kule maeneo ya Nigeria. Nigeria wanapenda huu wali ambao wanaita jolof rice. Jolofu ni wali ambao umepikwa kwa namna ya hali ya juu sana. Na ambao umebobea sana katika hi nchi. Nimeula enyewe ni wali ambao ni mtamu sana. Ambao umekwa viungwa inatofauti. Na umepikwa kwa hali ya juu sana.

Ndio, mimi hupenda sana kusoma maoni, mtandaoni, na maoni ambayo huwa nasoma ni maoni kwenye tiktoki, yaani mtu anapoweka video yake kwenye tiktoki, huwa napenda sana kuangalia kwanza maoni, nini watu ambacho wanasema, na pia katika kazi, ninapo tafuta kazi kwenye mtandao huu naangalia kwanza maoni ya watu, huwa naangalia je, hiyo kazi inasifiwa aje, ina sifa gani, ina sifa mbaya gani, ina sifa nzuri gani, iliniweze ile unaweza kumake decision yangu.

Ndiyo, mimi hupenda sana kupanda milima kwa sababu ni njia mzuri sana ya kupumzisha akili na pia ni njia mzuri sana ya kuwa na wakati mzuri na marafiki na pia wewe mwenyewe Kwanza nawania kuenda, nina lengo la kuenda kwenye hiking kwenye hiking moja au kupanda milima na wenzangu ambao tukona wao kanisani moja ni njia moja ya kuungana na pia ya kungana na pia kushare experiences pamoja.

Wakati ninapoamka kila asubuhi, huwa nahakikisha kuwa nimeoga, nimekua msafi, nimepiga mswaki, na wakati nimemaliza hayo yote, huwa naketi chini na kusoma kwa masaa mawili hivi, ili niweze kuanza shuguli zango za siku kama kuosha vyombo, kupika na pia kuenda kazini.

Huwa napenda kukiwa na joto wakati mwingine na bado huwa napenda kukiwa na baridi. Yaani hali ya hewa ambayo ninaipenda nikiwa katikati ya joto na nikiwa katikati ya baridi. Si joto jingi na si baridi nyingi. Kwa sababu kukiwa na baridi nyingi huwa niko na shida ya kifua, huwa na umwa na kifua sana na inabidi niyozo kuona daktari. Na kukiwa na joto zaidi, huwa inafanya niwe na shida ya ngozi, yaani ngozi huwa inatoka, inakauka na kutoka. Na kwa hivyo, napata na nashida na nyingi.

Ninapo kuwa na migogoro na mtu kama mwenzangu hama mtu ambaye simjui ama mtu ambaye naye mjua kitu cha kwanza ninachofanya ni kusema pole kwa huyo wa mtu kama nimemkosea naomba msamaha kama sijamkosea bado naomba msamaha kwa sababu mimi huwa siwi mtu wa migogoro sana kwa hivo huwa nasema pole ili kutatua ilo tatizo kwa haraka haraka.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli sana na pia nigependa sana kujua jinsi ya kuiendesha hiyo baiskeli kwa sababu jambo licha ya kuwa napenda kuendesha baiskeli kitu moja ambayo sijui ni kuiendesha hiyo baiskeli kwa hivyo huwa najaribu kujifunza kuendesha lakini ni jambo ambalo natamani sana kujua na ni jambo ambalo napenda sana.

Ndiyo, mimi hupenda sana kujaribu teknolojia mpya. Kwa mfano, vile ambavyo teknolojia mpya ya ChatGPT ilivyotokea na haya mambo ya Claude hawa AI walipo tokea, nilijaribu sana, nilipendezwa sana, na niikuwa na hili hamu ya kutaka kujaribu, nijue hawa hivi vyuma ambavyo si vya uhai, lakini inaeza kufikiria kama mwanadamu au zaidi ya mwanadamu, je vinafanya kazi ya aje. Kwa hivyo huwa napenda sana kutumia teknolojia ambayo ni mpya.

Chakula cha mchana ninacho kila wakati mwingine mchele au unaeza kuita wali. Huwa napenda wali sana wakati wa mchana lakini huwa nala wali juu ya maragwe au juu ya ndengu au mchele juu ya viazi. Kwa sababu hizi zinaleta manufaa mengi katika mwili wangu na hizi angalao nimekula kitu wakati wa mchana.

Kazi zangu hua nazipanga kwa umakini na pia naipanga kwa utaratibu ufaao ili mtu ambaye anaye enda kuziangalia ama mtu anapoziangalia anaweza kuona kila ambacho nimeandika au kile ambacho nimekusanya ili isiweza kuleta mchanganyiko katika kazi na pia isiweze kuchanganya ambaye itakuja kunisaidia pia.

Kwa wakati mwingi mimi hupenda mbwa na mbwa ambaye huwa na mpenda sana ni mbwa ambaye n anamanyoya mengi na ambaye ni mweupe. Yani katika luka yetu tunamuita chiwawa. Huyu mmbwa ni ni mzuri sana na ana nidhamu. Ni mmbwa ambaye ni muaminifu sana. Licha ya kwamba we mmbwa wote ni waaminifu lakini huyu anakaa kuwa tofauti sana.